Chumba ambacho ninachokipenda nyumbani, ni chumba changu cha kulala, mahali ambako ipo vitu zangu zote ziko, napenda kukaa pekee yangu, mimi si mtu wa kuongea sana, nakipenda kwa sababu kiko na, kiko na, ni privacy, kiko na mahali ambapo naeza tulia mi mwenyewe, nifanye mambo yangu, ya kujitaftia, kujiongeza maarifa, kufanya vitu zangu kwa kwa ufupi, na nikitaka kupumzika, naeza pumzika rahisi.

Napenda kitanda kizuri, sikigumu. Kizuri, kizuri kinasaidia mgongo, usiumie wakati napokuwa nikilala. Pia kitanda ni, wakati ya ambao nimefanya kazi mingi, napenda kujirusha kwa kitanda. Ili niweze kupumzika vizuri, so kitanda kizuri, ni mzuri zaidi kuliko kitanda kigumu.

Mim ni mpenda kahawa. Napenda kahawa sana kuliko chai. Kahawa ni nzuri hata kwa afya nadhani. Kuliko chai. Chai kila mmoja anakuwaga na ana uzoefu ama kukua addicted kwa kitu fulani. Lakini mi napenda kahawa. Kahawa ni tamu. Kahawa ni raisi kutengeneza. So ni raisi.

Kumbukumbu la utotoni nakumbuka, tukienda sehemu moja ambayo inaitwa Lake Nakuru, tulikuwa tumeenda mimi na wanafunzi wanzangu tukiwa shuleni, ilikuwa safari mzuri, tulifurahia kila moja, likuwa nafuraha, wanafunzi wanzangu, wote tulitembea, tuliona wanyama, tuliona iyo Lake Nakuru, jinsi ambavyo iko na wanyama wengi.

Naam, napenda kukula popcorn. Haswa wakati natazama kipindi fulani, tuseme kwa televisheni ama kwa runinga, televisheni ama kwa computer, napenda kukula popcorn kwa maana zinani zinanichangamsha, nisilale kwa kipindi.

Mambo mapua haswa mimi uhujifunza katika kompyuta yangu. Kila wakati mimi ushinda kwa kompyuta. Mambo mapya kuyapata haswa ya teknolojia mingi nayapata kwa kompyuta ama kwa simu lakini sana sana mimi hujifunza na kompyuta yangu.

Kuongeza uzalishaji wangu Mimi hujifunza mambo ambayo yana nisaidia. Kama wakati nataka kujuwa kitu mpya niseme kwa kompyuta yangu niseme ni kitu ambayo ni ya kutengeneza kitu fulani. Kama posta ama kudesign kitu ama nataka kutengeneza software fulani. Lazima nijifunze niingie niangalie watu wengine wanafanya aje ama niingie madarasa ambayo watu wanafunza ili nieza kuelewa pia mimi kukua.

Mimi napenda rangi ya blue, siijui kwa kiswahili ni rangi gani, lakini napenda rangi ya blue, inanifuraisha. Na kwa vitu zangu mingi, hadi manguo mimi huvaa. Na maviatu. Na pia naeza tamani kuipaka kwa nyumba yangu.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na kuku, wa kukaanga, hasa ukiambatana na mboga na kachumbari, napenda kwa sababu ni chakula kinacho nishibisha, kinaladha nzuri na kinafaa kuliko kinafaa kuliwa wakati wowote, iwe ni mchana au jioni.

Napendelea viatu vya michezo kwa sababu vina ni vizuri kuvaa, vina starehesha, vinaendana na mavazi mengi. Naweza kuvitumia kazini, matembezi, hata safari fupi fupi bila kuchoka. Pia napenda viatu vinavyo onekana nadhifu na lakini ama vina comforti.

Mandhari mazuri zaidi niliwai yaona kuona na macho niyajua karibu na mazingira ya hasili kama vile sehemu zenye mlima au karibu na maji. Rangi za anga zinapobadilika, taratibu hunipa hisia ya amani na kunifanya ni tafakari maisha. Mandhari kama hiyo huniacha nikiwa nimepumzika na mwenye shukrani.

Mimi hukaa hadi usiku kabisa nakaa hadi saa tano, saa sita, saa saba nikifanya mambo yangu nikijifunza mambo mapya ya kiteknolojia kwa kompyuta yangu ama wakati mwingine nikitazama hata kipindi kwenye kwenye kompyuta yangu. Haswa hizi vipindi refu refu lakini sana sana ni kujifunza mambo mapya ya kiteknolojia.

Wakati ninapokuwa na wasiwasi, huanza na kujituliza na kupumua kwa kina ili kupunguza msongo wa mawazo. Pia huchukua muda kujipanga na kutafakari chanzo cha wasiwasi. Kisha hutafuta suluhisho hatua.

Mare nyingi mchana mi hukula chakula cha wali, wali ni rahisi kutengeneza, wali na maharagwe, wali na nyama, saa zingine vibanzi, zinasaidia sana kula haraka na kufanya mambo mengine.

Ndiyo napenda kutembea msituni kunipa utulivu wa kipeke hewa safi na kunifanya nijiskie karibu na mazingira ya asili. Kutembea msituni hunisaidia kupunguza mawazo, kufikiria, kwa kina na kurejesha nguvu baada ya shughuli nyingi.

Napenda mikutano mifupu, yenye melengo yaliyo wazi na yanayoheshimu muda. Inanifurahishi zaidi pale ambapo kila mshiriki anapata nafasi ya kuchangia mawazo, mawasiliano yako wazi na maamuzi yanayopatikana bila kuchelewesha mambo. Mikutano ya ina hiyo, hunifanya nijisikie, nimeshirikishwa na inafurahisha sana.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili mema na kumcha mungu. Kwani uniongeza kuwa mtu mwema katika matendo yangu ya kila siku. Dini yanisaidia kuwa na nidhamu, uruma kwa wengine na kuishi kwa amani. Na watu wanao nizunguka. Tuseme pia unipa mwelekezo wa kutamani katika maisha.

Ninahifadhi pesa kwa kuweka bajeti ya matumizi yangu ya kila mwezi na kuakikisha natenganisha kiasi cha kuweka akiba mapema kabla ya kutumia. Pia ninaepuka matumizi yasiyo ya lazima hulinganisha bei kabla ya kununua na hujiwekea malengo ya kifedha kama akiba.

Ninaweka nen osiri kwa njia salama na makini, kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na mdogo, namba na alama maalumu, na kuhakikisha neno siri si rahisi kukisia. Kuepuka kutumia taarifa binafsi kama jina au tarehe ya kuzaliwa. Pia kutumia nenosiri tofauti kwa akaunti tofauti na kubadilisha nenosiri mara kwa mara, hasa kwa akaunti muhimu. Wakati mwingine hutumia neno siri refu ambalo ni rahisi kukumbuka kwangu lakini ngumu kwa mtu mwingine kuvunja. Neno siri husaidia wakati naficha mambo yangu. Ndo maana mimi hulipenda sana kutumia neno siri kwa akaunti zangu mingi akaunti mbali mbali.